Huwa nasoma gazeti lakini nasoma gazeti kwenye mitandao kamili yao nasoma gazeti kama taifa leo, gazeti kama People's Daily, gazeti kama Daily Nation hayo ni magazeti yambayo yanani furahisha na napenda kusoma.